Je, una kumbukumbu gani ya kutisha? Kila mtu ana kumbukumbu za maisha ambazo haziwezi kusahaulika kati ya hizo. Kumbukumbu za kutisha ni zile zinazotia hofu mshangao au mshtuko mkubwa katika maisha ya binadamu Kwa mtazamo wangu, kumbukumbu ya kutisha si tu tukio lililo hatari. Bali pia ni tukio linalochangia kufafanua mtazamo wa maisha, kujifunza na kukua kisaikolojia. Kumbukumbu ya kutisha ni pale ambapo mwili na akili vinaamusha hisia zote za hofu mshangao na mshtuko na mara nyingi huzalisha alama ambazo hubaki kwa muda mrefu. Kumbukumbu yangu ya kutisha ni tukio ambalo lilitokea wakati nilikuwa mdogo labda nikiwa mtoto wa kijana au kijana mdogo ambapo hali hatari au ya mshangao ilitokea bila kutarajiwa. Tukio hili linaweza kuwa ajali ndogo au kubwa ya barabarani, tukio la asili kama mvua kubwa kimbunga au moto, tukio la kuogofya kama kugongana na wanyama wa hatari au kitu kisichoeleweka. Tukio hili lilichukua muda mfupi tu lakini hisia zenyewe zilikuwa kali na zisizoweza kusahaulika. Mwanzoni hatukuwa na uwezo wa kuikokoa hisia zetu lakini baadaye tukio hili lilitupa mafahamu mapya hatari na tahathari Zisizoshughulika ni hofu na mshangao. Kila hatua hisia ya hofu ilikuwa ya kweli na isioweza kuzuilika. Mwili ulijazwa na adrenaline Mwoyo ukipiga kwa kasi na pumzi kuongezeka Ushuhuda wa papo hapo Nilihisi kila kitu kwa undani sauti, harufu, mwanga na harakati zilizo karibu Kila kipengele cha tukio kilichangia kuimarisha kumbukumbu ya kutisha Kisha kuna kukosa kudhibitiwa hisia za kudhibitisha Mara nyingi haziwezi kudhibitiwa Jambo lililoongeza uzito wa tukio Nilihisi kuwa siwezi kufanya chochote kuathiri matokeo kwa muda fulani Kisha kuna nafasi na mazingira Kumbukumbu ya kutisha haijawahi kuwa ya kinyume na mazingira mazingira yanachangia kuimarisha hisia Mwanga wa ghafla au giza la usiku linapowezekana sauti zisizotarajiwa kama mlio au kelele sehemu zilizo karibu kama nyumba mtaa au eneo la kijijini mazingira yote haya huongeza uhalisia wa tukio na kufanya kumbukumbu iwe kali zaidi Pia mwendo wa muda unachangia jinsi kumbukumbu inavyokaa akilini Tukio dogo linaweza kusahaulika haraka Lakini tukio la kutisha linawacha alama isiyoweza kusahaulika Kisha kuna ushughulikaji na kujibu Kumbukumbu ya kutisha si tu tukio la kupita Bali ni njia ya kujifunza Mara baada ya tukio nilifanya yafuatayo Nilipumzika na kuangalia hali hatua ya kwanza ilikuwa kupumzika na kutathmini hali kuelewa hatari iliyopo Kisha kuna kuelewa hisia, nilijaribu kuelewa hisia zangu, hofu mshtuko, mshangao, na mshikamano wa kwa muda mfupi Hii ilinisaidia kupunguza msongo wa mawazo Kisha kuna kukabiliana na tukio, nilijifunza hatua sahihi za kuepuka hatari kama kujirekebisha, kutafuta msaada au kuondoka kwenye hatari kujifunza, tukio hili lilinifundisha kuwa kila hali ya hatari ina mbinu za kukabiliana nayo na kwamba utulivu wa akili ni muhimu Kisha mafunzo yaliojengwa, kuna tahadhari, nilijifunza kuwa tahadhari haijasahaulika, kila tukio hata dogo linaweza kuleta hatari. Kisha kuna ujasiri na umakini, nilijifunza kuwa katika hali ya hatari, kujirekebisha na kuchukua hatua bila kupoteza uvumilivu ni muhimu. Kisha kuna thamani ya maisha, tukio hili lilinifundisha kuthamini kila wakati wa amani na furaha kwani hali ya hatari inaweza kuibuka popote. Kisha kuna kutegemea msaada wa wengine. Kumbukumbu ya kutisha ilinifundisha umuhimu wa kushirikiana msaada na kuwa tayari kumsaidia mwingine. Kisha uhusiano na hisia za baadaye. Tukio la kutisha linaathiri mutazamo wa maisha. Hufanya mtu kuwa makini zaidi na kuheshimu hatari. Zisizoonekana aamwe mara moja. Linaongeza ushirikiano na kuzingatia hisia za wengine. Pia hufanya tukio dogo la kila siku kuonekana muhimu kwani kila hatua ya amani ni zawadi. Kwa hivyo kumbukumbu ya kutisha haishi pale Tukio linapopita, hii inachangia kufafanua tabia ya maadili na mtazamo wa maisha ya kila siku. Utaratibu wa kuendelea na maisha, bada ya Tukio niliunda utaratibu wa kuendelea kama kujitunza kisaikolojia, kuchambua Tukio na pia kushirikiana na wengine. Mara nyingine niligawa kumbukumbu na mafunzo kwa wenzangu au familia kuhakikisha kila mtu anatahadhari. Kisha kumbukumbu na hisia za kudumu, kumbukumu ya kutisha ni dhahiri na ya kudumu ni kioo cha hisia za hapo awali, kila kielekezo cha chukio, sauti, mwanga na.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwahi. Hili ni swali linalonekana rahisi juu juu lakini ukweli ni kwamba linagusia tabia, malezi, mazingira, majukumu na hata hali ya akili ya mtu. Nikijiangalia kwa undani, siwezi kusema kwa neno moja tu kwamba mimi ni mtu wa kuchelewa au mtu wa kuwahi. Mimi ni mtu anayejitahidi kuwahi lakini maisha yamenifundisha kuwa kuwahi au kuchelewa ni matokeo ya mambo mengi yanayozunguka maisha yangu ya kila siku. Kwa asili ya moyo wangu na mtazamo wangu napenda kuwahi, napenda mambo yawe kwa mpangilio, napenda nijiandae mapema, napenda kujipa nafasi ya kupumua kabla ya jambo fulani kuanza Kuwahi kunanipa amani ya akili, kunanifanya nijisikie niko tayari na kunaniondoa msongo wa mawazo Lakini pia kwa uhalisia wa maisha kumekuwa na nykati ambazo nimejikuta nachelewa, si kwa kupenda bali kwa sababu ya hali fulani asili ya tabia yangu ya muda Kwanza ututoni nilifundishwa kuwa muda ni kitu cha thamani Nilifundishwa kwamba kuwa ni ishara ya heshima Kuwahi ni ishara ya heshima kuchelewa kunaweza kuumiza mtu mwingine bila wewe kujua mtu anaye heshimu muda ya wengine hujijengea heshima yeye mwenyewe Mafundisho haya yalinijenga kisaikolojia Hata leo nikichelewa huwa najisikia vibaya ndani yangu Si kwa sababu mtu ata nilaumu bali kwa sababu nafsi yangu inajua kuwa ningefanya mambo yaende tofauti kwa nini napenda kuwahi kuwahi kunanipa utulivu wa akili nikifika mapema sipigi mbio siharakishi mawazo siingii katika hofu ya nitachelewa utulivu huu hunisaida kufanya mambo kwa umakini zaidi kazi, mazungumuzo au hata mkutano wowote huenda vizuri zaidi nikiwa nimetulia pili kuwahi kunanionyesha heshima kwa wengine nina amini kuwa muda wa mtu mwingine una thamani sawa na wangu, hivyo nikiahidi kukutana na mtu saa fulani Ninahisi ni wajibu wangu kujaribu kwa uwezo wangu wote kuwahi Kuwahi hunipa nafasi ya kujiandaa kiakili Nikifika mapema ninaweza kuangalia mazingira Ninaweza kupiga mawazo yangu Ninaweza kujirekebisha kihisia Hii inanifanya niwe bora zaidi katika kile ninacho kwenda kufanya Lakini je huwa nachelewa ukweli ni huu ndiyo kuna nyakati nimechelewa mimi si mkamilifu na hapa ndipo ukweli wa maisha unapojitekeza sababu zinazonifanya nichelewe wakati mwingine ni mazingira na hali zisizo tabirika kama vile usafiri mabadiliko ya ghafla ya ratiba, majukumu ya dharura Kuna mambo ambayo yanaweza kuthibitishiwa kikamilifu na ninapokutana nayo Najikuta nimechelewa bila kukusudia Pia kuna kubeba majukumu mengi, kuna nyakati nimekuwa nikijaribu kufanya mambo mengi kwa wakati moja, kazi, familia, mahitaji binafsi, wakati mwingine hili husababisha muda kutelekeza bila mimi kugundua mapema. Kisha kuna kujitahidi sana kufanya mambo kwa ukamilifu, ajabu ni kwamba wakati mwingine kuchelewa kwangu kunatokana na kutaka kufanya kitu kiwe vizuri zaidi, naweza kuchelewa kidogo kwa sababu nilitaka kumaliza jamo kwa umakini. Jinsi ninavo jisikia nikichelewa, nikichelewa najihisi vibaya, huwa najilaumu kimoyomoyo, huwa najiuliza ningefanya nini tofauti ina nisaidia kurekebisha badae, sijawahi kufurahia kuchelewa, huku kuchelewa si tabia ni hali ya muda mfupi inayojitokeza kutokana na mazingira jinsi ninavyo jaribu kujirekebisha ni kupanga mapema, na andaa vitu vyangu mapema, na weka muda wa ziada Kisha kuna kujifunza kusema hapana Sio kila jambo lazima nifanye kujua mpaka yangu kunanisaidia kulinda muda wangu Kisha kuna kujitathmini kila siku Najiuliza leo nilisimamia muda wangu vipi kesho nitafanya nini tofauti mtazamo wangu kuhusu watu wanaochelewa Kwa kuwa mimi mwenyewe nisi mkamilifu Nimejifunza kuwa nauelewa kwa wengine Sielewi kuchelewa kama dharau moja kila wakati huwa najaribu kuelewa mazingira ya mtu lakini pia ninaamini kuwa kuchelewa mara kwa mara ni tabia inayoweza kurekebishwa kuwahi ni ujuzi unaojengwa sio kipaji cha kuzaliwa nacho kwa ufupi mimi ni mtu wa aina gani? Nikijumuisha yote mimi nina roho ukuwahi ninajitahidi kuheshimu muda nikichelewa ninajisikia vibaya na kujirekebisha ninajitambua na kujifunza kila siku hivyo kama ningejieleza nea kwa sentisi moja Nigesema mimi ni mtu anayependa na kuthamini kuwai Lakini ninaye tambua uhalisia wa maisha na kujifunza kutokana na nyakati chache za kuelewa Ndiyo.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Simu ya mkononi ni zaidi ya kifaa cha kuwasiliana ni kitu cha maisha yetu ya kila siku ni kama kiunganishi cha dunia nzima kilichowekwa mkononi mwetu Kila mtu anapochagua mfumo wa simu anachagua mfumo wa maisha kwa sababu mfumo huu unathiri urahisi wa matumizi, usalama wa data binafsi, ufikiaji wa programu muhimu ubora wa mawasiliano, uweza wa mabadiliko ya kiteknolojia Kwa hivyo kuchagua mfumo wa simu siswa la dogo ni uchaguzi wa jinsi mtu anayehusiana na teknolojia na dunia inayomzunguka Pili ni historia na uzoefu wangu binafsi Nikijieleza kama mimi napendelea mfumo wa simu unaojumuisha urahisi, uthabiti na ulinzi wa data kwa uzoefu wangu Nimejaribu mfumo wa android ambao unakuja na uhuru mkubwa wa kubadilisha programu, kuuganisha vifaa na kufikia programu nyingi za bure au za kibiashara Pia ni mejarimu mfumo wa Apple ambao unauthibiti mkubwa usalama wa data na urahisi wa kutumia kwa kila mtu pamoja na ekosistemi yenye vifaa vinavyoshirikiana vizuri Kila mfumo una faida zake na changamoto zake na mimi huangalia mpaka ni mfumo gani unaondoa vikwazo vyangu na kunisaidia kufanya kila kitu kwa urahisi zaidi Vigezo muhimu ninavyotumia kuchagua mfumo wa simu Kwaza ni usalama na faragha Natamani sana usalama wa data yangu binafsi simu huchukua kila kitu kutoka kwa ujumbe, picha, video, historia ya kivinjari hadi nyaraka za kifedha Mfumo unaofaa ni ule unaotoa encryption ya data uthibitisho wa vitambulisho na uwezo kuthibiti ruhusa za programu Kwa mfano wa iOS inatoa sandboxing ya programu na uthibitisho wa programu rasmi ambayo inapunguza hatari ya virusi na udukuzi Android pia ina usalama mzuri lakini unahitaji uhakiki makini na programu zinazopakuliwa Pili ni urahisi wa matumizi Napenda mfumo unaoukwa wazi, unaoeleweka na unaowezesha kazi zangu kuwa rahisi mfano ni kuongeza wito, kutumia ujumbe, kuchukua picha, kuangalia barua pepe na kutumia programu za elimu ya ukazi Hii namaanisha napenda mfumo usiolazimisha mchakato mgumu wa kujifunza kila mara unapoongeza kitu kipya Tatu ni ekosistem ya vifaa Mfumo mzuri unapaswa kushirikiana na vifaa vyangu vingine Computer, saa ya mkono, kadi ya kumbukumbu au kinywaji digit cha nyumba Kwa mfano ikiwa ni na iPhone ina urahisi kuunganisha Macbook, iPad na Apple Watch Kwa Android kuna urahisi mkumbwa wa kuunganisha vifaa tofauti Lakini mara nyingine kuna changamoto ya udhabiti Nne ni upatikanaji wa programu na vipengele Napenda mfumo unaotoa programu nyingi, zenye ubora na zenye ubunifu. Kwa mfano programu za kuhariri picha wa kufatilia afya au kusoma vitabu vinapaswa kuwa na raha kutumia na zenye vipengele vya kisasa. Tano ni ubora wa betri na utendaji. Siwezi kuvumilia mfumo ambao unaishi betri haraka au kuchoka bada ya kutumia muda mfupi. Betri inapaswa kudumu kwa muda mrefu, iwe na haraka ya kuchaji na kutoa utendaji dhabiti hata unapokuwa na programu nyingi zinazoendeshwa kwa wakati mmoja. Sita ni ustahimilivu wa muda. Napenda mfumo ambao unaendelea kufanya kazi vizuri kwa miaka kadhaa bila kuhitaji kubadilisha simu mara nyingi. Hii inahusiana na mibofyo ya update, udhabiti wa mfumo na uwezo wa vifaa vya zamani kufanya kazi vizuri. Mapendekezo yangu binafsi ya mfumo wa simu, baada ya kuzingatia vigezo vyote. Napendekeza mfumo unaozingatia mchanganyiko wa usalamu urahisi na udhabiti. Kimsingi iOS, faida ni kama usalama bora, udhabiti wa programu, urahisi wa kutumia, ekosistem yenye nguvu Changamoto ni gharama ya juu na uwezekano mdogo wa kubadilisha vipengele vya programu Nandhari yangu kwa mtu, nandhari yangu ni kuwa, kwa mtu anayependa urahisi, usalama, udhabiti, iOS ni bora Kisha kuna Android, faida ni uhuru wa kubadilisha programu, upatikanaji wa vifaa mbalimbali na gharama zinazobadilika Changamoto ni udhabiti unaweza kutofautiana kati ya simu na ulinzi wa data unahitaji tahadhali zaidi Nandhari yangu ni kwa mtu anayepeda ubunifu vifaa vya kisasa na uhuru zaidi Android ni chaguo bora Kisha nandhari ya mchanganyiko yenye ni hybrid Kwa mtazamo wangu binafsi mfumo bora wa simu ni ule unaojumuisha ubora wa iOS na uhuru wa Android Hii namaanisha usalama udhibiti wa iOS uhuru wa Android wakubadilisha programu na kutumia vifaa tofauti na kuunganisha hali ya kifedha na matumizi ya kila siku Ingawa hii si rahisi kwa sasa inaweza kuwa hatua ya siku za usoni kwa teknolojia Napenda kuona mfumo wa simu unaoshirikisha vyema usalama urahisi upatikanaji na ubunifu bila kubwaga mtu katia iOS au Android.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Kwangu mimi kusoma maoni mtandaoni ni kama kukakatika mkutano mkubwa wa kijami ambapo kila mtu ananafasi ya kukungumuza. Maoni haya ya naweza kuwa kwenye mitandao ya kijami kama bile Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, au hata kwenye tobuti zaabari na blog. Kila maoni ya nawakilisha akili hisia uzowefu na mitazamo ya mtu fulani. Napenda kusoma maoni kwa sababu hunipa ponsa ya kusikia sauti ambazo nisinge zisikia uso kwa uso, kuelewa jinsi watu anavafikiri bila vichujio, kutampua mitazamu tofauti hata ile nisio yukubalia na nayo. Pili ni kusama maoni kama dirisha la jamii, maoni ya mitandao ni kiyo cha jamii, watu wakifurahi, maoni ya nafuraha, wakiwa na hasira maoni ya na jazba, wakiwa na hofu unaona kwenye maine wanayo tumia. Kwa kusama maoni naweza kujua ni mambo gani linawaumiza watu Kutambua nini kina watia matumaini kuelewa maitajia jamii kwa undani hiyo nisedia kwa mtu anaijua halila helisi ya watu Si yule anaiishi kwenye nandharia tu Kusama maoni kwa ajilia kujifunza moja wapo ya sababu kunazo penda kusama maoni mtandauni ni kujifunza Mara nyingi mtu naweza kueleza jambo kwa njia raisi kuliko makala ndefu Kuna watu wenyozaefu wa moja kwa moja wanao shiriki walichopitia Mayoni ya naweza kutuwa mifano wa halisi inayo kosa kwenye bitabu Kwa mfano ni kisama habari kusu wa jira, biashara, afya, awilimu maoni ya watu nionyesha uwalisia wa jambo hilo kuliko tarifa rasmi peke hake maoni kama darasa la saikolojia ya binadamu Kusama maoni mtandauli ni kama kusama saikolojia ya binadamu Unaona asira ya mutalia choshwa, furaha ya mutalia fanikiwa Wivu, hofu, matumaini, imani na mashaka Hiu nifanya niwe mtu anaele wakua binadamu ni chumchanganyiko Waisia na fikra na siraisi kama tunagwethani inanisaidia kwa nauruma kwa mingine Kisha kuna maoni na uruwa kujieleza Napenda kusama maoni kwa sababu Yanonyesha uruwa kujieleza watu yengi mtandaoni usemu mambua mbae Wasinge sema uso kwa uso Hii na faile na asara Lakini upande mzuri ni kwamba ukweli wandani wa mtu utoka wazi jamii nafada nafase kujitathmini hoja zilizo features inaibuka Usoma haya unisaidia kuelewa nguvu na udaifu wa uhuru wa maoni Kisha kuna changamoto ni nazo ziona katika maoni mtandaoni pamoja na kupeda kusoma maoni siwezi kusema kuwa yote ni mazuri Kuna changamoto nyingi kama vile luga ya chuki, tarefa za uongo, matusi na dharau, maoni ya sio na msingi Lakini hata haya kwangu mimi ni semo ya kujifunza Unifunisha kwa umuhimu wa kuchuja tarifa umuhimu wa kufikiri kwa kina jinsi jamii na weweza kupotosho Saba ni kusoma maoni na kukuza fikra huru kusoma maoni mengi unifanya niwe mtuwa naifikiria kwa huru Sipendi kukubali jamu kwa sababu li meandikuwa na mtu mmoja au li mepata likes nyingi maoni tofauti ni nilazemisha kujiuliza maswali kutafuta ukweli zaidi kutathmini hoja kabla ya kuzikubali Hiu ni jenga kia kili na kunifanya ni siyumbishwe kia raisi nane ni maoni kama brudani ya kili Wakati mingine ni seme ukweli ni kusama maoni ni brudani ya kili Kuna maoni ya kuchekesha, ya busara, ya kushangaza na hata ya kusisitisha haya yote unifanya ni jisikia nipo sayumu ya jami kubwa Nimeshudia mitazama ya watu tofauti, nimecheca, nimefikiria au nimejifunza maoni na usiana wangu na mijadala Sipendi sana kubishana mtandaoni lakini napenda kusama mjadala Kusama jinsi watu wanavutetea hoja zao Kunionyesha nguvu ya hoja nzuri Udaifu wa hoja zisiza na msingi umuhimu waluga na ishima Hiu nifundisha jinsi ya kuwasiliana vizuri hata njia mtandao Kisha kuna maoni na utambulisho wangu Kusama maoni usaidia kujua mimi ni nani na nasimama wapi Ninapo kutana maoni ni nayo kubaleena nayo na jio na ndani yake Ninapu kutana yale ni siyo ya kubale na nayo na juuliza kwa nini Hii ni safari ya kujitambua, kujitathmini, kujijenga kiakili Kisha kuna maoni na maendeleo ya jami maoni mtandaoni ya na mchango mkubakatika Kuibua matatizo ya jamii Kuchinikiza mabadiliko, kutoa sauti kwa wasio kwa na jukwa napenda kuyasama kwa sabubu ni na mini maoni ya naweza kulea mabadiliko hata kama si mara moja Kisha kuna maoni na nidhamu ya matumizi ya mtandao Kwa upandangu nimejifunza kusoma maoni bila kuathirika kiesia kupitia kiasi, kujua wakati wakuacha kusoma, kuchagua majukua yenye mjadala wa maana, hii na nisaide kutumia mtandao kwa hafi ya akili.